Kalika kazi yangu naitaji kufikia mbali kwa sababu nafanya kazi nikiwa nimeweka malengo hivyo mpango wangu ni kupata faida juu ya kazi ni naifanya halafu nianzishe kitu kingini ambacho naona ndio kinanifaa kwa hiyo naitaji kufikia kwenye tamati ya namna ambavyo nimejikadilia kwamba kuna wakati ukifika hivi nitafanya kazi nitaacha nitaanzisha kitu flani kwa sababu hata hivyo unafanya kazi hili niweze kukusanya nguvu.

Naamini sana uzalishaji wa video. Uzalishaji wa video ni kazi ambayo naithamini kwelikweli. Kwa sababu ni kazi ambayo naifanya kila siku hasa video za kamera za kuruka juu, yaani droni. Huwa napenda sana. Huwa napenda kuonyesha mazingira, napenda kupata zile mandhari au muonekano na watu wengi hata hivyo hunitumia kwenye kupata muonekano wa picha ya angani, video za angani.

Napenda zaidi rangi ya blue. Rangi ya blue huwa naiona sana angani. Kulingana na kikomo cha ya macho yangu. Rangi ya blue naipenda sana. Inanivutia lakini pia napenda rangi nyeupe. Rangi nyeupe ninapokuwa naiona iwe ni kwenye mavazi ya watu. Hata mimi napenda kuvaa mavazi ambayo yana rangi nyeupe. Lakini blue ni rangi ambayo napenda kuitazama usoni. Inanivutia.

Ndiyo, nishai kushiriki mashindano na mara nyingi kauli yangu mbiu kwenye mashindano ni ushindi. Na kabla kushiriki mashindano huwa nafanya mazoezi muda mrefu ya shindano. Hata kama shindano lingalikuepo kwa muda gani. Naweza nikaachana na shindano kama akili yangu na uwelewa wangu ukiamini kabisa bado. Siwezi kuwa mshindi kwenye shindano. Kwa huwa nafanya mazoezi sana na kama kuna misimu ya mashindano huwa naachana nayo. Mbaka takapona usasa niko sawa. Na kabla kuingia mashindano huwa naangalia wapinzani wa kwenye mashindano. Napenda kutengeneza nao ukaribu, labda wale ambao wako nchi ya mataifa mengine. Huwa naangalia viwango vyao vya utendaji, nitaangalia vya kwangu, nitavilingania, nitaweka jitihada. Kwa hiyo kabla kwenda kwenye mashindano huwa nahakikisha. Ni na kiwango kizuri ambacho hata wale naoshindana nao, wanaweza wasikifikie huwa nafanya sana utafiti na nakutana nao. Kuwa nikijona na kiwango kizuri huwa na shiriki ni mashindano, nilishai kushiriki kwa ni mashindano kadhaa na huwa naibuka mshindi kwa sababu huwa najitiada ya kujifunza kabla ya kuingia kwenye mashindano, huwa naumia sana napoona naingia kwenye shindano alafu nashindwa. Kuwa huu ni mkakati tu ambao nimejiwekea na huwa na shiriki kwenye mashindano ambayo najua kabisa nitashinda, sio kila aina ya mashindano. Huenda labda yapo mashindano ambayo yatatokea kwa kuchaguliwa kwa watu kunipatia nafasi ambayo itakuwa ngumu kuikataa na nikaja kushindwa lakini huwa napenda kushinda kwenye mashindano.

Ndiyo, napenda maua, yapo aina ya maua ambayo nayapenda. Mara nyingi huwa napenda maua ya asili, maua ya porini, maua yenye harufu nzuri, napenda maua. Yasiwe tu maua yenye kemikali mbaya na sumu, kwa sababu maua yanatofautiana, hata miti pia, ipo miti ambayo ni tiba, ipo miti ambayo ni sumu, ipo miti ambayo harufu yake inaweza kuadhiri, napenda maua mazuri ya pori. Hasa yale yaotayo kando kando mwa maji, mabwawa, mito.

Natumia muda wangu bure vipi mara nyingi ukikuta natumia muda wangu pasi na kufanya kitu ambacho kwangu ni faida kipo kingine ambacho ni faida ila siyo razima kiwe kinaonekana kwa jamii Unajua mwili unapokoa umekaa umeli umetulia umepumzisha mwili huko tu hivi bure ubongo huwa unafanya kazi ya kuchakata Hata naamini kwa watu wengine iko hivo Unapokuwa umekaa tu hivi ubongo huo unachakata na ni mbaya sana kumwona labda mtu flani amekaa yuko bule mzembe labda nini au mtu unaeza ukaona amepumzika tu baada ya kufanya vitu vingi Lakini kumbe mapumziko yake yanapokuwa yuko tu hivi ubongo wake unachakata na unapanga vitu vingi vya kufanya Kwaio ukiona nimekaa tu bule hivi Basi ubongo wangu unakuwa una unajaribu kufikiria namna ya kufanya vitu flani flani ili maisha mengine yasonge au utakuta nakuwa na mipango ya namna gani Naweza nikazalisha mambo mapya.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na mara nyingi. Huwa najitolea sana. Na huwa najitolea nikiamini kwenye kujitolea kuna malipo, baadae. Ingawaje watu wengi huwa wanashindwa kuamini kwenye kujitolea. Lakini kujitolea kunatengeneza kumbu kumbu kwa wale ambao unaamua kujitoa kwao. Maisha huwa yanabadilika sana. Mtu yeyote ambaye ushaikujitolea kwake. Utakapokutwa na jambo. Hata asipokusaidia kwa kujitolea. Atakuzungumzia kwa uzuri. Hata akiwa mbaya kiasi gani. Kwa hiyo utakapojitolea kwa watu wengi, ndipo utakapo jipatia nafasi ya watu kuwa na kumbukumbu nzuri kuhusu wewe na wale ambao watakuwa wameneemeka zaidi na kupata nafasi ya kumiliki vingi vizuri au maisha safi. Iko siku moja wanaweza watakapoona unastahili kupewa jukumu flani lenye faida basi watakupa kujitolea ni suala la msingi na limekaa katika uhalisiya wa kibinadamu Sio kila kitu lazima ukifanya kwa kuhitaji malipo kujitolea ni jambo la msingi sana ambalo watu wengi huwa wanasahau lakini tupo kwa sababu ya kusaidiana bila malipo.

Mahali pazuri ambako ni mewe kusafili na ni mara nyingi. Mimi naishi katika mji, lakini mara nyingi wanapenda kuenda vijijini. Kwa ufamu wangu mimi, vijijini ni mahali pazuri sana kusobabu ni mahali ambako wapaja alibika na chochoote. Hakuna miondo mbino mipi ambawe mekuenda ni mahali penyasili. Za ukweli kuna vivutio vingi vyasili, wanyama, ndege, maji, maziwa, tofauti, maua na mimea, katha wa katha. Kwa kwenye vijiji ndo mazingira ambao mi napenda kusafiri na kwa upande wangu na mtazamo wangu hayo ndo mazingira mazuri zaidi kuliko mazingira mengine.